Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuwa bora zaidi na kupata ujuzi wa hali ya juu katika fani yangu. Pia, ninataka kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ili kuleta matokeo chanya kwa wateja au timu ninayoshirikiana nayo. Malengo yangu pia ni kukuza nafasi yangu ya kazi, kuwa na ustawi wa kifedha na kushiriki mawazo na ubunifu wangu ili kusaidia maendeleo ya kampuni au shirika. Kwa ujumla, malengo yangu ni kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kila wakati na kuwa na mchango wa kweli katika kile ninachofanya.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunisaidia kulinda jua, baridi, au upepo. Na pia ni sehemu ya mtindo wangu. Napenda aina tofauti za kofia. Kama vile kofia za michezo, caps, au hata kofia za kitaalamu wakati wa hafla fulani. Kuvaa kofia pia hunifanya nijisikie huru na kujitambulisha kwa mtindo wangu. Kwa ujumla, kofia ni sehemu muhimu ya mavazi yangu na huniwezesha kuonekana vizuri na kujihisi vizuri.

Ndiyo, mimi hujitahidi kutoa sadaka au michango, kadri niwezavyo. Hii ni kwa sababu inanisaidia kusaidia wengine walio katika hali ngumu na kuchangia maendeleo ya jamii yangu. Napenda kuchangia kwenye misaada ya shule, hospitali au miradi ya kijamii. Pamoja na kusaidia familia na marafiki wanapohitaji. Kuwa na moyo wa kutoa, kunanisaidia kuwa mtu bora na pia kunifundisha kushirikiana na wengine. Kwa huruma na upendo.

Mimi napenda paka kuliko mbwa. Napenda paka kwa sababu ni wanyama wenye unyenyekevu. Na hutoa furaha ya kipekee wakati wa kuwa karibu nao. Napenda jinsi wanavyo weza kuwa wapenzi na wa heshima. Huku waki bakiza uhuru wao. Pia kupenda paka kuna nifanya nijisikie utulivu. Hasaa ni ninapo kaa nikiwa nyumbani nikiwa na paka wangu. Kwa ujumla, paka ni wanyama wa kipekee wanaonifanya nijiskie vizuri na furaha kila siku.

Uzoefu wa kushangaza ambao nishaipata ni wakati niliweza kutembelea mlima Kenya kwa mara ya kwanza. Kuona manthari ya milima misitu na mto uliopinda ulianza kunipa hisia za furaha na mshangao. Nilijifunza pia mambo mengi kuhusu asili na maisha ya wanyama walioko huko. Hii ilikuwa changamoto lakini pia furaha kubwa. Kwa sababu ilinifundisha uvumilivu na kunipa kumbukumbu zisizo sahaulika. Kwa kweli, uzoefu huo ulikuwa wa kipekee sana katika maisha yangu.

Ningependa kutembelea jiji la Paris, nchini ufaransa. Paris ni jiji lenye historia ndefu, mandhari nzuri, na vivutio vingi kama vile mnara wa Eiffel na makumbusho ya sanaa. Napenda pia kuona tamaduni na chakula cha kienyeji cha Paris. Pamoja na nafasi zake za starehe na mapumziko. Kutembelea jiji hili kunge kunipa uzoefu wa kipekee, kufurahia uzuri wa mji na kujifunza mambo mapya kuhusu istoria na sanaa.

Mimi kwa kawaida ninatumia Wi-Fi zaidi ya data ya simu. Wi-Fi hunifurahisha kupata mtandao wa haraka na unao aminika. Hasa ninapofanya kazi, kujifunza au kuangalia burudani mtandaoni. Hata hivyo, wakati Wi-Fi haipo, napenda kutumia data ya simu ili kubaki kuunganishwa. Kwa maoni yangu, Wi-Fi ni bora kwa matumizi ya muda mrefu na yenye gharama nafuu ikilinganishwa na data ya simu.

Mimi hupata habari, mimi hupata habari kutoka sehemu mbali mbali. Kwanza, napenda kusoma magazeti na tovuti za habari ili kupata tarifa za haraka na za kina. Pia ninatumia mitandao ya kijamii kama Twitter na Facebook. Lakini kwa makini, kuangalia vianzo vinavyo thibitisha tarifa. Mara nyingine pia, mimi hupata habari kupitia runinga na radio. Hasa kuhusu maswala ya kitaifa na kimataifa. Kwa ujumla, ninajaribu kutumia vianza tofauti ili kupata habari sahihi na zakuaminika.

Wiki yangu ya kazi nina pangia kwa mpangilio ili kuwa na ufanisi zaidi. Kwanza, mimi huunda orodha ya kazi, muhimu zinazoitaji kipa umbele. Kisha ninaweka muda maalumu wa kila siku, kwa kila kazi. Nikijumuisha mapumziko kidogo ili kuwepuka uchovu. Pia, mimi hujipanga kwa kuhakikisha nina muda wa kukutana na wenzangu, kufanya mikutano, na kushugulikia majukumu ya haraka. Mwisho wa wiki mimi huangalia mafanikio na maeneo ambayo yanaitaji kuboreshwa ili wiki inayofuata iwe bora zaidi.

Napenda juisi ya machungwa zaidi. Napenda ladha yake, tamu kidogo na chachu kidogo. Inayo ongeza nguvu na raha wakati wa kunywa. Juisi ya machungwa pia hutoa vitamini C. Nyingi ambazo ni muhimu kwa afya yangu. Mara nyingine pia napenda kuchanganya juisi ya machungwa na juisi nyingine za matunda kama apple au paipai ili kuboresha ladha. Kwa ujumla, juisi ya machungwa ni chaguo langu la kwanza kila wakati.

Timu yangu ya mpira wa kiragbi ninayoipenda zaidi ni timu ya New England Patriots. Ninapenda timu hii kwa sababu wanacheza kwa nidhamu, umoja na akili ya kikakati. Nilikumbuka mchezo wa Super Bowl ambapo walishinda kwa ushindi mkubwa na mchezo huu ulikuwa wa kushangaza kweli. Mchezaji ninayempenda zaidi ni Tom Brady. Kwa sababu alikuwa kiongozi mzuri na hutoa mfano wa bidii na uthabiti. Wakati timu yangu inapocheza ninahisi msisimko mkubwa wa furaha. Na mara nyingi hufuatilia kila hatua kwa makini ili kushangilia kila wigo la ushindi.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ninayo ikumbuka ni wakati nilipokuwa na marafiki zangu. Nikiwa shuleni ya msingi na tulicheza mchezo wa mpira wa miguu baada ya masomo. Kila mmoja alichangia kwa njia yake na walimu pia waliokuwepo kuangalia na kutushangilia. Kumbukumbu hii ilikuwa maalumu kwa sababu tulikuwa na furaha tele. Tulicheka sana na ilikuwa mara chache sana kucheza kwa uhuru kama hiyo. Nilipo kumbuka kumbukumbu hii sasa. Inanifanya nijisikie mwenye furaha, utulivu na mara nyingine hisia za kurudi nyuma kwa utotoni.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, yenye mpangilio na yenye ushirikiano mzuri katika mbinu za wafanyikazi. Nafurahia pale kuna mwanga wa kutosha na hewa safi, pamoja na nafasi ya kujieleza na kutoa mawazo bila hofu. Mazingira kama haya hufanya niajiri kwa bidii zaidi, kuzingatia kazi zangu na kuleta matokeo bora. Pia napenda mazingira yanayohimiza mafunzo na ukuaji wa kitaalamu.

Ndiyo, napenda kupika mara kwa mara, napenda kujaribu mapishi mapya na kuandaa vyakula ninavyopenda pamoja na familia na marafiki. Kupika kuna nifurahisha kwa sababu kuna nipa nafasi ya kuwa mbunifu na pia kunifanya nijiskie huru. Pia napenda kuona wengine wakifurahia chakula nilichopika. Kwani hili, jambo hili linanipa furaha na kurithika. Kwa ujumla, kupika ni shughuli ninayoipenda na ambayo hunisaidia kupumzika na kuunda kumbukumbu nzuri.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na ujuzi wa teknolojia na uongozi kazini. Mafunzo kama haya yatanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kushirikiana vyema na wenzangu na kuboresha uwezo wangu wa kutatua matatizo. Pia ningependa mafunzo ya kuandika ripoti za kitaalamu na usimamizi wa miradi kwa sababu yatasaidia kupanua ujuzi wangu na kufanya kazi zangu ziwe bora zaidi. Kwa ujumla, mafunzo kazini yanayojenga ujuzi na nidhamu yananivutia zaidi.

Mimi hupata habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti na mitandao mbali mbali. Kwa mfano, napenda kutumia Google, Google News, kupata taarifa za haraka na zakina. Pia mimi hufuatilia mchandao ya kijamii kama Twitter na Facebook. Lakini kwa makini, ili ni hakikishe habari ninayoipata ni sahihi kutoka kwenye vianzo vya kuaminika. Zaidi ya hayo, mara nyingine mimi upata habari kwenye YouTube au blogu maalum zinazohusu maswala ya kielimu, burudani au teknolojia. Kwa ujumla, ninajaribu kutumia vianzo mbalimbali ili kupata habari sahihi na zakuaminika.

Kila siku mimi hutumia programu kadhaa za simu ambazo hunifurahishia maisha. Pia hizi programu pia zanirahishia maisha. Napenda kutumia WhatsApp na Telegram kwa mawasiliano na marafiki na familia. Pia mimi hutumia Google Maps kusafiri na kupata mwelekeo sahihi kwa kazi na kujifunza ninatumia Gmail, Google Drive na Calendar kupanga shughuli zangu. Zaidi ya hayo mara nyingine mimi hutumia YouTube na Spotify kwa burudani na kupumzika. Programu hizi za simu hufanya maisha yangu yawe rahisi yenye mpangilio na yenye ufanisi zaidi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kushirikiana na kuwa na nidhamu katika maisha. Napenda kusema kwamba ni muhimu kuweka malengo wazi, kufanya kazi kwa bidii na kujifunza kutokana na makosa. Pia ni muhimu kuzingatia afya yako, kudumisha uhusiano mzuri na familia na marafiki, na kushirikiana kwa heshima na wengine. Kwa ujumla, ushauri wangu unalenga kusaidia mtu kuwa bora zaidi, kufanikisha malengo yake na kuwa na maisha yenye furaha na mpangilio.

Kipindi cha televisheni ninacho penda zaidi ni Friends. Napenda kipindi hiki kwa sababu ni komedi yenye ucheshi mkubwa na inafundisha umuhimu wa urafiki na mshikamano kati ya marafiki. Kila mara ninapokiona hunifanya nicheke sana na kupumzika kutoka kwa msongo wa mawazo wa kila siku. Pia napenda jinsi wahusika wanavyo shirikiana na kushirikiana katika changamoto za kila siku. Kwa kweli, kipindi hiki kinanifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu.